Ndio nitapiga kura kwenye uchaguzi wa Kenya mwaka wa elfu mbili na ishirini na saba, kupiga kura ni jukumu la kila raia na ni njia muhimu ya kushiriki katika maamuzi yanayohusi nchi yangu. Nitahakikisha ninafuata taratibu zote za kisheria kama vile kujisajili, mapema, kuangalia taarifa za wagombea na kuelewa sera zao kabla ya kutoa kura yangu. Kwa upande wangu kupiga kura ni jambo la muhimu sana kwa sababu linanipa sauti katika maamuzi ya serikali na linanisaidia kuboresha maisha ya wananchi wote katika nchi yangu. Kwa kupiga kura, nachangia katika maendeleo ya taifa, kushirikiana katika masuala ya maendeleo ya elimu, afya na usalama, na hata kuhakikisha viongozi waliochaguliwa wanafanya kazi kwa uadilifu. Itachukua muda kuzingatia wagombea sera zao na historia yao ya kazi ya umma ili kufanya uchaguzi wa busara na wenye maantiki ya hali ya juu. Pia nitahakikisha nashiriki kwa heshima na amani. Nikiheshimu maoni ya wengine na kushirikiana katika mchakato mzima wa kidiplomasia. Kwa hiyo, ninaamini kuwa kura yangu itakuwa na umuhimu na itachangia kuboresha taifa letu, la kenya. Na nitahakikisha ninaifanya kwa uwajibikaji na kwa moyo wa amani katika ushaguzi wa mwaka elfu mbili na ishirini na saba nchini Kenya.

Kumbukumbu ya kutisha ninayoikumbuka ni siku nilipokuwa nikiwa njiani, ghafla bin vuu, kupelekwa kwenye hali ya hatari, nilikuwa safarini, sehemu isiyo nifaa, ghafla tukapata hali ambao ilinifanya nijisikie hofu kubwa kama wimbo wa magari mkutano wa ghafla. Tukio lisilo tarajiwa, hali hii ilinifanya nisisahau kila kitu kingine na kujikuta nikihisi kutojiamini kwa muda mfupi. Kilicho nifanya ni ya kutisha zaidi kutojua hatima ya siku. Kilicho fuata na hofu na hatari isio tarajiwa. Hata hivyo, baada muda nilijifunza kuwa kubaki mtulivu na kutumia akili zangu kuwasaidia kushughulikia hali hiyo. Nikapata nguvu ya kuhimili hofu na hatimaye nilitoka salama. Kwa ujumla kumbukumbu hii ya kutisha ili nifundisha kuwa uwezo wa kuhimili hatari kukawa mtulivu na kuchukua hatua kwa busara ni muhimu sana katika maisha. Ili nifundisha pia kutamini maisha familia na furaha ndogo ndogo tunazo pata kila siku.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kupumzika na kuchukua muda kidogo, kuondoa uchovu kutoka kwa kazi au masomo. Mara nyingi napumzika kwa kukaa tu kwenye sahemu tulivu, kuangalia mazingira, au pia kusikiza mziki wa polepole unaonipa utulivu. Baada ya hapo mara nyingine, mimi hufanya shughuli ndogo ndogo zinazo pumzisha akili na mwili kama kutembea kidogo, kunywa chai au maji. Au kuzungumza na marafiki, hii husaidia kuondoa msongo wa mawazo na kujiandaa vizuri kwa kazi zinazofuata. Zaidi ya hayo napenda kutumia muda huu kwa mapumziko kusoma kidogo au kuangalia habari dogo za elimu jambo linalonifanya niwe na nguvu kiakili. Ni sharti kurudia kazi au masoma yangu kwa ufanisi. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana na fursa ya kupumzika kurudisha nguvu na kujianda kikamilifu ili siku yangu iende vizuri bila kuchoka.